Mimi napenda chakula ambacho hakina mafuta mengi kwa sababu hua nikila chakula ambacho kina mafuta mengi na kinai na pia najua kihali ya afya mafuta haya ya kawaide ya kupikia si mazuri vile ya naenda kuenda kushikililia kwa mishipa na yakaleta madara ya kiafya. Ndiyo mana mimi hua napenda chakula ambacho hakina mafuta mengi, kama vile mboga naikaranga na kitungu na mafuta kidogo tu, na pia chakula kingine kama vile sima haitumi mafuta, chakula zingine kama uji pia hautumi mafuta, napenda kula hizo chakula ambacho ni kwa hali yake halisia, haijaongezewa kitu chochote na pia haijawekws mafuta mengi. Chakula cha mafuta pia kwa pesa ama kwa gharama pia inakua ni ghali. Zababu kile mafuta umainunua pesa mingi pia ndo uweze kutumia chakula kupika naayo. Kwa hivyo mimi naprefer tu ama naafadhalisha kupika chakula ambacho wakina mafuta mingi.